Ndiyo mimi binafsi napenda hesabu kwa sababu zinanisaidia kwenye mambo mengi zinanisaidia katika kupangilia mahesabu vizuri katika biashara zinanisaidia pia katika masomo yangu shule maana nimesoma tehama kwa hivyo tunasoma hesabu kama za takwimu. Tunasoma linear programming hesabu nyinginyingi tu tunasoma ambazo zinatusaidia sisi kufanya mambu mbalimbali kwa hivyo hesabu mimi binafsi naipenda lakini pia hesabu.

A kati ya paka au mbwa mimi nampenda sana mbwa. Nampenda sana mbwa, mbwa kama bulldog, kuna pitbull, german shepherd. Na nawapenda mbwa kutokana na nidhamu yao na kwa sabu mbwa anafundishika vizuri sana. Simpendelei sana paka kwa sababu ha paka ni msumbufu. Huwa napenda sana kuja kukusumbua, ukiu, anakuja analala kitandani, anaeza akakuletea manyoya lakini mimi nami si paka simpendi. Kwa sabu pia paka huku kwetu wanafugwa kama kwa ajili ya kuwinda panya kuhakikisha kwamba ndani ya nyumba kuna kuwa hakuna panya lakini mbwa yupo kwa ajili ya ulinzi wako binafsi Mbwa anaeza kuku ee kuku kukutetea mahali ambapo panakuwa na shida lakini pia hawa viumbe ki kiroho pia wanaeza kuona vitu ambazo sisi binadamu atuezi kuona kwa hio mbwa anaeza akakusaidia kwenye kufukuza matatizo ambayo yanaeza yakakutokea kiroho lakini pia mbwa kitu nachowapenda ni ufundi wao wa kukimbia hasa ukiwa unamfundisha kufanya kitu fulani labda unachukua tiara unarusha afu ye inabidi aikimbize huwa wanakimbia kwa ustadi mzuri sana lakini pia mbwa anaeza kufundishwa ata kuenda kutegua mabom anaweza kutumika kama chombo cha uokozi kwa binadamu ni kitu ambacho ni kizuri sana. Navutiwa sana mbwa kusema kweli.

Hospitali unaweza ukapita mwaka mzima ni siende kwa sababu mungu amenijalia sipati magonjwa mara kwa mara kwa unaweza ukapita mwaka mzima sijaenda labda kama nimeenda kuchangia damu au nimeenda kumuona mtu kwahiosiwezi kuhesabia kwa mwaka nimeenda marangapi kwa sababu siumwi mara kwa mara.